Je, unapenda chakula kitamu nani hapendi nani hapendi chakula mimi ninapenda chakula kitamu sana mimi mwenyewe pia napika chakula kitamu sana sana sana kwanza pilau ama biriani pilau watu wengi hawajui kuipika wanaipika imekauka sana biryani biryani ndo sasa chakula kitamu ninapenda biriani sana napenda pia chapati chapati na maragwe chapati na pojo ndiyo, ninapenda vyakula vitamu, vingi.

Je, unapenda upepo au AC? We, afadhali upepo. Siku nyingine nikaenda kwa beshte yangu kulala Alafu kwake alikuwa ameenda ameeka AC mtu hasikii baribi kabisa alafu amewasha AC utadhani tuko kwa yaitwaje ile? Huko kwa icebergs Nilikuwa nafreeze, nilikauka. Utadhani nimeekwa kwa friji, ni usiku mtu amewasha AC. Hapana. Afadhali upepo, afadhali upepo waweza kufunga dirisha useme usiingilie hapa saa hii. Lakini AC mtajisahau mlale mwakufa na baridi lakini mwenyini mwingine hasikii.

Hehe Unasherehekea mwaka mpya vipi Tunapika tunakula tunasherehekea na majirani tunanunua soda tunakunywa yaani mwaka mpya ni kuvuka kuona mwaka mpya si kitu si jambo rahisi wengine wamekufa tu tayari hata kabla mwaka uanze wewe uko hapo unaona mwaka mpya ndo huu umengia umesha uvuka ni jambo kubwa sana jambo la kushukuriwa jambo la kufurahia Kwa hivo? Tunapika, tunakula, tunasherehekea, tunaimba, tunacheza, tunafanya mambo mengi ya kufurahisha tu.

Story, unaweka nono neno siri salama vipi. Ngoja kidogo. Unaweka neno siri, salama vipi. Unaliekea funguo, kufuli. Unalifungia mahali. Unali Unalieka mahali, haliezi onekana na mtu hivi hivi. Yani bila passcord password, haliwezi oneka haliwezi onekana. Kwa hivyo, unalifungia mahali, haliezi patika. Haliezi patika na vizu kabisa kabisa isipokuwa wewe mwenye ndio unajua.